Ugali kwangu ndio napenda zaidi kuliko wali. Kwanza kabisa, ugali ni chakula mbacho kina utambulisho wa kiafrika. Hasa Afrika mashariki. Ninapokula ugali nahisi kama nimeunganishwa na nyumbani na mila na maisha ya kawaida ya watu wetu wa nyumbani. Ugali inahitaji mapambano mengi ili iwe tamu. Haihitaji mapamano mengi ili iwe tamu. Hata ikiwa na mboga ya kienyeji tu kama sukuma au kunde au terere inakuwa tu iko sawa kabisa. Kuna raha fulani ya kushika ugali kwa mkono, kuubana kidogo kisha kuuchovya kwenye mboga au supu yenye ladha nzito. Hapo ndio nahisi chakula kimekamilika kabisa. Pia ugali hunishibisha kwa muda mrefu. Nikila ugali asubuhi au mchana nahisi nguvu zinadumu kwa muda mrefu bila njaa kunisumbua haraka. Hii inanifanya, nihisi chakula, natosheka mapema. Kwa hivo, si naweza fanya kazi bila kusikia kuchoka ama kusikia njaa ama kuhangaika. Naongeza kunipatia nguvu ya kutosha kuweza kumalizia kazi ingine bila kusikia nimechoka. Upande mwingine ukiweza kula wali, baada ya masaa machache unapata, unasikia njaa ama unaanza kusikia nikambe, na pia haiwezi kupa nguvu ya kutosha kuweza kufanya hiyo kazi. Hivo basi, napenda sana, ugali kuliko wali. Na wali, iko mzuri sana kwa afya ya binadamu maanake, inaambatana na magonjwa mingi. Kila sana ukizeeka, unaeza pata magonjwa mingi kama shinikizo la damu. Mambo mingi, lakini ugali, ndiyo ina madhara kama hayo lakini kwa umbali. Hivo basi napenda ugali kuliko wali.

Kwa kawaida huwa nachaji kifaa changu mara moja ama mara mbili kwa siku kulingana na matumizi yangu ya hiyo siku. Idadi hii hubadlika kidogo kutegemea na shughuli nazozifanya siku hiyo au muda naotumia kwenye kifaa. Lakini kwa kawaida huwa nachaji kifaa changu mara moja ama mara mbili kwa siku. Mara mingi mi huweza kuchaji mara moja. Kuna siku ambazo nachaji mara moja. Hasa kama nimetumia kifaa kwa matumizi ya kawaida kama kupiga simu chache, kutumia ujumbe na kusikiliza muziki kwa muda mfupi. Siku kama hizo betri hudumu, vizuri na nahakikisha nachaji kifaa changu kikamilifu. Mara nyingi, mara nyingi usiku ndio wakati ambao natumia kuchaji kifaa changu. Ili niweze nianze siku inayofuata nikiwa na betri ya kutosha. Hii hunipa amani ya akili kwa sababu sipendi kuwa na wasiwasi kuwa betri itaisha ghafla nikiwa na shughuli mingi. Lakini kuna siku zingine ambazo nachaji mara mbili hasa nikitumia kifaa cha muda mrefu. Kwa mfano nikitumia interneti sana kuangalia video, kusoma au kuwasiliana na watu kwa muda mrefu, betri hupungua haraka. Katika hali kama hiyo nachaji simu kuzima. Pia kuchaji kifaa changu. Sisi tu swala la battery bali ni sehemu ya kupanga siku yangu. Napenda kuhakikisha kifaa changu kiko tayari kuhudumia wakati wowote kinapohitajika. Sipendi kufika mahali ambapo kifaa kinazima na kuniacha bila mawasilano au taarifa muhimu. Ndio maana mi huwa makini sana na kiwango cha battery na huchaji mapema kabla hakijafika chini sana.

Nikiwa mtoto nilikuwa napenda kufanya kucheza, kutembelea wazazi ama wazazi wa wazazi wangu kwenye kijiji, kuenda shule, kucheza na watoto wenzangu. Michezo ambayo nilikuwa napenda kucheza nikiwa mtoto ni kama kucheza mchezo wa mpira, mchezo wa kukimbizana, mchezo wa kukimbia, mchezo wa kucheza na changarawi na mchanga. Hii michezo ulinipendeza sana manake, niliweza kukaa na watoto wenzangu kama vile shuleni, ama nikiwa nyumbani na watoto wa shemeji yangu, tunaeza kucheza pamoja na kuweza kuwa pamoja katika ule mchezo, hadi tunajisahau. Mchezo pia iliweza kunipia ile, kujenga akili yangu kimawazo, kunipia ile ushirikiano, kunifunza ushirikiana pamoja na wenzangu. Jambo lingine ambalo nilikuwa napenda sana nikuenda nyumbani wakati walikizo. Kuweza kutembelea nyanya yangu, kutembelea babu yangu, kuwatembelea na kuwajulia hali. Hiyo iliweza kunisaidia sana manake napenda nyanya yangu sana. Kuwa tunamtembelea, tunaenda, tunamuona, tunaishi huko kama miezi miwili ili shule likifunguliwa ndiyo tunaeza kurudi hayo ni baadhi ya mambo ambayo nikuwa napenda. Pia nilikuwa napenda kusafiri na familia yangu. Wakati wa usafiri nilikuwa na wakati mzuri manake niliweza kutembea na kuweza kuona miji na hata wanyama wengi nikiwa kwenye gari, tukilekea kwenye safari. Hii niweza kunivle na kuweza kuweza wamangu hapa ni wapi, hii ni mji gani, ule ni unini, ilinipatia ile, kutaka kujua na kuona mengi, niliweza kuona mambo mingi ambayo siyajui. Mbasi huwa napenda sana kusafiri sana nikuwa mtoto, nisipo kusafiri na wazazi wangu.